Mimi kusheherekea kwa njia rahisi. Unajua huwa nakaa na watu wa karibu, familia au marafiki wachache hivi tunakula kitu pamoja na tunacheka. Wakati mwingine, najipa muda wangu mwenyewe. Nafikiria mwaka uliopita na na napanga unaofuata.